Mziki kwangu si kelele tu au burudani ya kupitisha muda, bali ni lugha ya hisia, fikra na maisha. Kuna wakati mziki unakua kama rafiki, unausikiliza bila kukuuliza maswali, unakufariji ukiwa chini, au unakuongeza nguvu ukiwa umechoka. Kulingana na mimi, nina baadhi ya miziki ambayo ninaipenda. Ninapenda Afrobeat, ninapenda Bongo, Ninapenda Rege. Lakini sio kila mziki napenda kwa hizo, sio kila ngoma mimi usikiliza kwa hizo ngoma. Niko na ngoma ambazo mimi huzipenda kwa kila, aina ya mziki ambayo ninasikiliza. Kwa mfano Afrobeat, napenda sana Afrobeat kwa sababu. Inanipa furaha na kujiamini, inachanganya utamaduni wa Afrika na sauti za kisasa, unaisikiliza ukiwa peke yako au na marafiki bado inafanya kazi. Wasani kama Burna Boy wanapenda kuzungumzia maisha, mapambano, mafanikio na kujitambua. Sio tu densi kuna ujumbe mzito nyuma ya hizi mziki. Bado kwenye Bongo Fleva, hii ni aina ya muziki yenye hadithi halisi za maisha. Napenda bongo flavor kwa sababu inazungumzia mapenzi ya kweli, si ya mapenzi ya uongo. Inaeleza maumivu, kusalitiwa, uvumiliu na matumaini. Ni mziki unaoeleweka kwa kiraisi kwa jamii. Na ni muziki mara mingi ambao unaimbwa katika nchi ya Kenya, Tanzania na Uganda. Wakati mwingine unsaikia wimbo na unahisi kama msanii anaongea maisha yako mwenyewe. Bado kuna muziki wa polepole. Huu ni muziki wa kutulia, kufikiria, kuandika na kusoma, kujitafakari mwenyewe. Unasaidia sana wakati wa mawazo mengi ama usiku kimya. Kwa ujumla, muziki mzuri kwangu ni ule una maneno yenye maana una hisia za kweli. Unaweza kukusaidia, kubadilisha mood yako. Unakufanya ujione binadamu kamili na unafuraha na uzuni pia. Mziki una nafasi kubwa sana katika maisha kwa sababu unaweza kukuinua, unaweza kukupa faraja unaweza kukuunganisha na watu wengine. Na unaweza kukufundisha bila darasa.

Ninashambulia tatizo kazini kwa utulivu, akili wazi na mpangilio mzuri, si kwa hasira wala papara. Hivi ndivyo ni navyofanya, hatua kwa hatua. Kwa maelezo ya kina, mimi kwanza natulia na kuelewa tatizo. Kabla ya kuchukua hatua yoyote, najipa muda kidogo kutuliza mawazo. Hasira au pressure ikiongoza, maamuzi huwa mabaya najiuliza. Tatizo ni nini hasa, limeanzia wapi. Linamgusa nani hau nini, kuelewa tatizo vizuri ni nusu ya suluhisho. Na kusanya taarifa zote muhimu. Sishambulii tatizo kwa hisia tu, na kusanya ukweli. Nini kimeharibika, ni nini kilianza, ni nani anahusika moja kwa moja kuna mifano au ushahidi gani. Hii inanisaidia kuepuka lawama zisizo na msingi! Tatu natazama tatizo kwa mtazamo apana. Najua kuwa tatizo moja linaweza kua na chanzo zaidi ya kimoja. Naangalia mfumo wa kazi uko sawa? Mwasiliano ya likuwa wazi? Kulikuwa na muda au rasilimali za kutosha? Hapa ndipo unatambua kama tatizo ni la mtu mfumo au mazingira. Jambo la nne natafuta suluhisho badala ya kulaumu. Badala ya kusema nani alikosea najiuliza. Tunawezaje kurekebisha hili na kuzuia lizitokee tena. Hii inaleta mshikamano na heshima kazini. Jambo la tano naweza nikatoa mapendekezo yaliyo wazi. Nikisha ya kuelewa tatizo napendekeza suluhisho. Linalo tokelezea lenya matokeo ya haraka na linalozingatia raslimali zilipo. Ikiwazekana napendekeza zaidi ya suluhisho moja ili kutoa chaguo. Na jambo la sita na mbalo ni jambo la mwisho nawasiliana kwa heshima na uwazi. Ninapoongea na wenzangu au wakubwa kazini natumia lugha ya heshima. Naeleza ukweli bila kushambulia mtu. Ninasikiliza maoni ya wengine. Mawasiliano mazuri hupunguza migogoro. Na chukua jukumu langu. Kama nina mchango wowote kwenye tatizo nakubali narekebisha najifunza na ii hujenga uaminifu na kufanya uonekane mkomavu na mtu wa kitaaluma. Nafuata matokeo na kujifunza. Baada ya suluhisho natazama kwa baada ya suluhishe kutekelezwa natazama kama linafanya kazi. Narekebisha pale panapohitajika, nachukua msomo kwa siku zijazo. Kila tatizo ni darasa la kuboresha kazi na tabia.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa. Chai inanipa utulivu na nafsi ya kufikiria. Asubui au jioni kikombe cha chai kina kina hali ya kupumzika unakunywa pole pole. Mawaza yanatulia ma ma ma ma ma ma mastress yanapungua. Pia chai inaniunganisha na mazungumzo mazuri ni kama kisingizio cha kukaa chini na kuongea. Kahawa ni nzuri hasa ukiwa na usingizi mzito unapohitaji nguvu ya haraka. Kazi ikiwa inahitaji umakini na ghafla lakini mara nyingi kahawa hunifanya nihisi haraka haraka sana wakati chai inanifanya niwe balanced kwa kifupi chai inaleta utulivu wa mawazo na mazungumzo. Kahawa ni ya nguvu na kazi nzito.

Kupumzika ni jambo muhimu sana maishani. Njia ninazotumia kupumzika ni kupumzika kwangu si kulala tu bali ni kurudisha nguvu za mwili, akili na moyo baada ya kazi, mawazo au msongo wa siku. Jambo la kwanza ni kutulia kimya kimya. Wakati mwingine napenda kukaa peke yangu bila kelele, kuweka simu mbali, kupumua taratibu. Huu kimya hunisaidia kusikiliza mawazo yangu na kuyaweka sawa. Kusikiliza muziki wa utulivu. Muziki ni tiba kwangu. Ninasikiliza muziki wa aina ya bongo, muziki aina ya reggae, muziki aina ya afrobeat. Muziki unanibadilisha mawazo na kupunguza mawazo na unanifanya nijisikie huru. Kutembea au kubadilisha mazingira. Kutoka nje kidogo kutembea kuona mazingira ya asili kupata hewa safi inaufanya akili ipumzike hata bila kusema neno. Kusoma au kuandika. Nikipata muda nasoma vitabu au makala. Ninaandika mawazo yangu, kuandika hunisaidia kuachia mzigo wa mawazo na kujielewa zaidi. Kunywa kinywaji cha utulivu, kikombe cha chai ya moto, kinywaji cha mimea. Hii ni ritual ndogo lakini yenye nguvu za kutuliza, kuongea na mtu ninayemuamini. Wakati mwingine kupumzika ni kucheka, kusikiliza bila, kuhukumiwa na kushare mawazo. Mazungumzo ya kweli hupunguza uzito wa moyo. Kujitenga na mitandao kwa muda napumzika pia kwa kuepuka kutumia simu mara mingi na kuwa kwenye maisha halisi. Amani ya akili ni muhimu kuliko taarifa zote za dunia. Usingizi wa kutosha ni kulala mapema inapowezekana kuhakikisha usingizi ni wa hali ya juu na hakuna kupumzika bora kuliko usingizi mzuri.

Kitabu ninachokipenda sana ni kile kinachoguza maisha halisi. Kinafanya nifikirie kwa kina na kuniacha na somo hata baada ya kukifunga. Siangalii tu maneno bali ujumbe na mabadiliko kinayoniletea. Mara mingi mi hupenda kusoma vitabu ambazo zinazingatia utafiti na historia. Moja ya aina ya vitabu ninavyo nigusa sana ni vitabu vya maendeleo binafsi ya maisha. Hasa vile vinavyozungumzia kujitambua nidhamu maamuzi ya maisha kuvumilia changamoto, historia na utafiti. Vitabu hivi hunifanya nijitazame ndani yangu na kujiuliza maswali muhimu kama ninaishi maisha ninayotaka au ninaishi kwa mazoea. Ninatumiaje muda wangu, ninakua mtu bora kuliko jana. Kwanini napenda vitabu vya aina hii. Vinanipa mtazamo mpya. Kitabu kizuri hunionyesha njia mpya ya kufikiri. Kinaweza kubadilisha namna ninavyoona changamoto. Jinsi ninavyokabiliana na kushindwa. Mtazamo wangu kuhusu mafanikio. Jambo lingine vinanifanya nijiskie siko peke yangu. Kitabu, kitabu unaposoma na kugundua mtu mwingine alipitia hofu maumivu kukata tamaa unapata faraja kwamba maisha ni safari ya wote si yako pekee. Vinanifundisha kwa kina bila presha. Tofauti na darasa kitabu hakinilazimishi, hakinikimbizi, hunipa muda wa kuelewa. Naweza kusoma ukurasa mmoja leo na kutafakari kwa siku nzima. Ninachopenda zaidi kwenye kitabu kizuri ni lugha iliyo wazi. Ujumbe kwa ukweli, mifano ya maisha mafunzo yanayoweza kutumika kina cha mawazo. Kitabu kizuri si kile unachomaliza haraka bali kile kinachobaki ndani yako muda mrefu.

Jinsi ninavyojilinda kutokana na vitisho vya mtandao. Jambo la kwanza mimi naweka nywila thabiti na zisizojulikana. Nakusudia kutumia nywila ngumu mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo nambari na alama. Siingizi nywila kwa jaribu au kompyuta bila password manager. Pia siyo nywila moja kwa kila akaunti. Hii inanizuia kwamba ukiambiwa akaunti moja, zingine hazipati. Kutumia uthibitishaji wa hatua mbili, kwa mfano, muhimu kama benki. Ama mitandao ya kijamii, kutumia uthibitishaji wa hatua mbili. Hii ni kama mlango wa ziada, hata kama mtu hana nywila, anahitaji uthibitisho mwingine. Kuwa makini na barua pepe na linki zisizojulikana. Sishuguliki barua pepe zisizo za kawaida. Sibonyezi linki zisizoeleweka au kupakua, kupakua. Linki hizo salama. Kila linki ninapoangalia kwa makini kabla ya kubonyeza. Jambo lingine kusoma habari na taarifa kabla ya kushiriki. Sitakiwi kusambaza taarifa zisizo sahihi au zisizothibitishwa. Hii husaidia kuepuka migogoro mitandaoni na kudumisha usalama wa akili. Kuhifadhi faragha yangu. Sishiriki pasipoti, namba za simu au taarifa za kifedha mitandaoni bila sababu. Kuwa makini na watu wasiojulikana. Sishiriki maelezo binafsi kwa mtu niliyejua kidogo au sifahamu. Sitafanya mitandao ya kijamii iwe msingi wa urafiki wa karibu bila kuangalia athari. Akili zangu na tahadhari. Mwisho, hatari nyingi za mtandao huchangiwa na kuamini kila kitu unaona. Ninajua kila taarifa inaweza kuwa si ya ukweli na mtu anaweza kuwa na nia mbaya. Kwa hivyo, kila hatua napima kabla ya kubonyeza, kushiriki au kuamini.

Mchezo ni naopenda kutazama zaidi ni soccer. Asa mashindano makubwa kama ligi ya mabingwa ulaya, ama Champions League, au kombela dunia World Cup, ama ligi ya uingereza EPL, ama ligi ya Wispania, Serie A, na ligi zinginezo ziliko kwenye inji izo za ugaibuni. Soka sio tu mchezo ni hisia mionekano na haditi zinaweza jirudia kila mechi. Kile mchezo ni kama safari ya masaa, tisini, venye furaa, shaka na shangwe, zisizo na kifani. Kila kitu kuhusu soka kinavutia, ustadi wa wachezaji jinsi wanavyo dribula kupiga pasi kwa umakini wahali ya juu au kufunga bao golila kufikirika. Ni kama kuona msanii akijora picha hai. Mi kakati ya timu kocha anapo panga timu, anapo naona jinsi wachazaji wanavyo shirikiana. Ni kama kuangalia shuguli ya akili ya daraja la juu. Isia za mashabiki kelele za mashabiki, mashairi na nyimbo za timu yako upandisha adrenali na kufanya mchezo kuwa zaidi ya mchezo. Hapa, wewe na mechi mmekua wapenzi wa hadithi moja, kutabirika na kushanga. Soka au jakamilika unaweza kushinda dakika ya mwisho au kipigo chabao la ajabu kutoka mbali. Iyo inafanya kila dakika kuwa ya kusisumua. Kipengele bora zaidi ligi ya mabingwa ulaya kutazama timu kubwa kama Real Madrid, Barcelona, Manchester City Au Bayern Munich ikipigana na timu nyingine yenye ubora sawa ni kama kuona sinema ya yenye mabadiliko yasiotarajiwa kila sekunde. Na pale unapo shudia bau la mwisho lenapo badilisha matokweo. Moyo unapigia kwa kasi isio na mfano. Kwa kifupi, soka ni zaidi ya mchezo, ni isia, ndoto na changamoto yote ndani ya masaa tisini. Hii ndiyo sababu kila wakati napo kuwa na muda wa kupumzika, mechi nzuri ya soka inakikisha fura na msisimuko.

Aina ya keki ninayopenda zaidi ni chocolate cake ya asili yenye cream au fudge si kwa bahati tu bali kwa sababu ya mchanganyiko wa ladha na unyevu wake. Kila kipande kinaweza kuwa tamu kidogo. Ladha ya koko yenye unguvu na unyevu unaofanya kila uma kuwa tamu zaidi. Ninapopata keki ya aina hii harufu yake inavutia. Unapo ikata keki mpya harufu ya chokoleti inatoka hewani na kuamsha hisia zote za ladha. Inakupa hisia za furaha. Kila kipande kinapo kuwa kinywani ni kama muda mfupi wa furaha usio na wasiwasi. Hakuna tatizo, hakuna mawazo ni furaha ya moja kwa moja. Ni laini, unyevu kidogo, si kavu, siyo pia kuchoka ni kama inavyo kutumia kipande cha furaha kwenye, kinywa, chako. Chokoleti keki ni raha ya haraka na ladha yenye kumbukumbu nzuri. Kila mara inapo onwa hupunguza mawazo kidogo na inafanya mtu ajiskie mwenye uzima ama mwenye huru kama mtu mwenye mahala.

Siku zote nilikuwa natabia ya kufanya mambo kwa haraka bila kupanga muda wa kutafakari au kuwelewa kilicho muhimu. Lakini baada ya kujenga zoea hili nimegudua kuwa kusoma si kila kitu. Hii aimanishi tuvitabu kufikubwa. Bali pia makala habari au chochote kinacho ongeza huwelewa wangu. Kwa mfano, kwa dakika ishirini kuenda dakika thelathini kila siku na pata maarifa mapya na mawazo mapya. Ya nao ni wazeza kufanya maamuzi bora. Kuandika hau kufikiria kuhusu siku yangu. Kila jioni napanga siku ya kesho na kuandika mawazo au changamoto. Hii inanisaidia kuboresha tabia yangu. Kuthibiti mawazo na kuona maendeleo yangu. Kujiuliza maswali, nilijifuza nini leo, ninawezaje kufanya vizuri kesho, ii ina nisaidia kuboresha akili na nidhamu ya ndani. Kuzingatia afya yangu, ndani ya zoea hili na panga muda wa mazoezi, chakula bora na usingizi wa kutosha. Ni zoea ambalo linasaidia kuwa na nguvu za mwili na hakili. Matokeo ya zoea hili ni kwamba hata pale maisha ya napokuwa na changamoto zipo ninaweka mtindo wa kuelewa kusimamia na kustawisha maisha ya angu. Hii nitabia ambayo inabakia na kuimarisha kila heneo la maisha.

Kuweka nenosiri salama ni muhimu sana kwa kulinda akaunti zako, taarifa zako binafsi na pesa zako mtandaoni. Kama binadamu ningelenga mchanganyiko wa usalama. Urahisi wa kukumbuka na mbinu za ziada za kinga. Hapa ni jinsi ya kufanya hivyo. Jambo la kwanza, tumia nenosiri lenye nguvu. Neno siri lazima liwe ngumu kutabirika lakini likue rahisi kwako kukumbuka. Unaweza ukafanya hivi ama hivi ndivyo mimi hufanya. Mimi hutumia herufu kubwa na ndogo. Mfano naweza tumia herufu ya (M) ma kubwa na ma (m) ndogo. Tumia nambari mfano unaweza tumia tatu, tano ama tisa. Unatumia alama za kipekee kama alama ya mshangao, alama za dukuduku. Lingine unaweza fanya neno lenye angalau herufi kumi na mbili. Mfano wa kubuni nenosiri usitumie huu kwa account zako. Unaweza tumia S ina herufi kubwa, unazatumia tatu, unazatumia mbili ili ama kwa ufupi nenosiri liwe na maneno kumi na mbili. Usitumie maneno ya moja kwa moja, usitumie jina lako, tarehe ya kuzaliwa. Namba ya simu au maneno kama kama moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Sababu hili ni nenosiri ambalo kutabirika kwake ni rahisi. Jambo lingine, weka neno siri tofauti kwa kila akaunti. Usitumie neno siri moja kwa Mpesa au kwa akaunti za benki au kwa email. Hii inakupa usalama zaidi ikiwa akaunti moja ikivunjika. Tumia meneja wa maneno hii ni appu ambayo inahifadhi maneno yako kwa usalama mkubwa. Unaweka neno siri moja la meneja huyo hufanya mengine yote kwa ajili yako. Kwa kifupi, neno siri salama, neno lenye nguvu, rahisi kukumbuka, kinga za ziada na maneno tofauti kwa kila akaunti.

Wakati mkuu ni pale unapo shuhudia homerun muhimu au ushindi wa mwisho wa mechi. Mimi kama binadamu ambaye anafuatilia mchezo huu. Wakati mkuu wa boss belly ni pale homerun ya kushangaza. Hii ni pale mchezaji anapo piga mpira hadi nje ya uwanja. Na kufanikisha pointi nyingi kwa timu yake. Ni kama mlipuko wa shangwa kwa mashabiki wote. Kila mtu wa kusimama na kuimba na hali ikibadilika kwa dakika chache. Mechi ya finali ndani ya ligi kuu za baseboli mashindano ya finali ama World Series ni wakati ambapo kila kipande cha mchezo kina umuhimu mkubwa. Hali ya shaka huongezeka kila kwenye uwanja. Na kila strike au ball inaweza kuamua matokeo ya mechi zima Double player kushangaza ni wakati mwingine wa kushangaza ambapo timu inayoshambulia inashindwa na mchezaji anafanya mchezaji moja baada ya mwingine kushinda kwa ufanisi. Hii ni kama show ya ustadi wa mbinu na akili. Kwa kweli, kipeke zaidi ni pale unapo shuhudia timu yako iki pata walk of win katika finali. Hisia ni za kupanda moyo. Shangwe na kushuhudia historia ikitengenezwa. Hii ndiyo wakati wa lazima kukumbuka kwa mashabiki wa baseball.

Ndio napenda kupigia picha sana kwangu ni njia ya kukamata hisia au mandhari ambayo huwezi kuweka kwa maneno. Wakati mwingine ni utulivu tu nikipigia picha ya jua linapochomoza au mandhari ya asili najisikia amani.

Kuuanza mradi mpya wa kazi kwangu ni jambo la kukurupuka tu ni mchakato unaochanganya hisia mipango na atuwa za vitendo. Ivi ndivyo ni navyo anza kwa undani kabisa mi uwanza na kujipa muda wakuolewa kwa nini. Kabla ata ya kufikiria nifanye nini hujiuliza kwa nini mradi huu ni muimu. Je, unatatua tatizo gani? Unanisaidia vipi mimi hau wengine? Hii hunipa mwelekeo na motisha. Bila kuelewa sababu, muradi huwa mzigo badala ya fulsa. Nafafanua picha ya mwisho akilini. Napenda kujiuliza. Mradi huu ukifanikiwa. Utaonekana vipi na jaribu kuunda picha ya matokeo ya mwisho. Iwe ni bidhaa huduma hau ripoti ii unisaidia kujua nina kokuenda. Acha kama sijui kila hatua bado na ugawanya mradi katika hatua ndogo. Muradi mkubwa unaweza kutisha. Kwa hivyo navunja katika kazi ndogo ndogo zinazo eleweka. Badala ya kusema nitamaliza muradi. Ninasema leo nitafanya utafiti. Kesho nitapanga muundo. Baadae nitatekeleza ii hunipa hisia ya maendeleo na hunizuia kuvunjika moyo nina haanza ata kama sio kwa ukamilifu. Hii ni seemu muimu sana kwangu. Sijasubiri hali iwe sawa. Naanza tu najua nitarekebisha njiani. Kuchelewa kuanza kwa sababu ya hofu ya makosa unifanya nisikie nisifike mbali.

Mimi kawaida nafua nguo mara moja kwa wiki. Nafua nguo jumapili sababu hii ni siku ambayo huwa sina majukumu mengi. Kutoka jumatatu hadi ijumaa mimi huwa kwenye kazi. Kwa hivyo muda wangu huwa umebanwa. Wakati ambao muda wangu huwa na wakati wangu ni siku ya jumapili. Ndipo hiyo siku nachukua muda wa masaa mawili naweza kupeleka nguo zangu nazifua na kisha kuzianika.

Ndio, nina ndege wa kufunga huku nyumbani. Mimi napenda sana kufunga kuku. Kuku ni ndege ambao hawana gharama ya juu ni rahisi kuwafunga. Kuku ni wanyama ambao wanapendwa zaidi na haswa nyama yake hukuwa tamu. Napenda kufunga kuku sababu hazina gharama, unazipea chakula yake na zinakula chakula kidogo. Kuku ni ndege ambao hukuwa kwa haraka kuku ni ndege ambao huwa hawagonjeki haraka afya yao hukuwa imara. Kuku anachukua muda wa miezi sita kukuwa na kuwa kuku mzima na ambaye anaeza kuliwa. Kuku ina manufaa mengi. Kuku wanaweza wakataga mayai. Mayai yake unaeza ukauza na ukapata pesa. Mayai yake hukuwa na umuhimu sana na yanapendeka sana na watu. Kuku mafi yake unatumika kama mbolea. Kwenye shamba hasa kwa mimea ya kupanda mimea kama machungwa yanapenda mbolea ya kuku. Kuku yana manufaa mengi.